Ubunifu ni uwezo wakuunda kubuni kufikiria jambo jipya kwa njia ya kipekee na yenye thamani ni hali ya kutumia akili mawazo na vipaji ili kuzalisha wazo bidhaa au suluhiso ambalo halijawai kuwepo au kuboresha lililo kuwepo kulingana na mkutadha Kwanza, ubunifu ni uwezo wakiakili. Unaanza na wazo mtu anapotumia mawazo yake kufikiria kitu tofauti na chakawaida. Hapu ndipo ubunifu huanza. Kwa mfano, mwanafunzi anaweza kuwa mbunifu kwa kuandika insha kwa mtindo wakipekee au kutatua tatizo lahesabu kwa njia rahisi lakini nyemanti. Kiubunifu unahusisha kufikiri nje ya mipaka ya kawaida. Pili, ubunifu ni msingi wa maendeleo ya sayansi na teknolojia ya uvumbuzi wa vifaya kama simu janja, kompyuta na magari ya kisasa umetokana na ubunifu wa binadamu. Kamponi nyngii duniani zimekua kutokana na ubunifu na waanzilishi wake kama vile Apple na Tesla. Ambazo zilileta mawazo mapyia katika teknolojia na usafiri hii inaonyesha kuwa ubunifu ni injini ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii aitha, ubunifu unanafasi kubwa katika sanaa na utamaduni ni wasanii, waimbaji, wachoraji na waandishi hutumia ubunifu kuunda kazi za sanaa zinazogusa hisia za watu ubunifu hufanya watu kueleza hisia mitazamo na maono yao kwanjia ya kipeke katika jamii ubunifu huendeleza tamaduni mitendo ya mavazi muziki na hatalugha Kimsingi, ubunifu ni muhimu katika kutatua matatizo Wakati mtu anakabiliwa na changamoto, ubunifu humsaidia kupata suluhisho jipya kwa mfano katika kilimo Wakulima waneza kutumia mbinu bunifu za umwagiliaji ili kukabiliana na ukame katika biashara, wafanyi biashara hutumia mbinu za kuvutia, wateja, kupitia matangazo za bidhaa au bidhaa mpya. Ubunifu pia hujengwa kupitia mazingira na mazoezi. Elimu inayohimiza kuuliza swali kufanya majaribio na kufikiria uhuru huongeza ubu nifu. Mazingira yanayoruhusu watu kutoa mawaza yao bila woga wa kukosolewa kuchochea vipajivya vya ubunifu. Hivyo ubu nifu siikipajicha kuzaliwa tuu bali kinaweza kukuzwa na kuendelezwa. Hata hivyo ubunifu unaweza kukumbwa na tatizo kama hofu ya kushindwa ukosowaji mkali na ukosefu wa rasilimali ili ubunifu ufanikiwe mtu anahitaji ujasiri uvumilivu na msaada wa jamii au taasisi Kwa ujumla ubunifu ni wezo wakipekee wa binadamu kuunda na kubadilisha dunia ni jambo za kuendelea maendeleo sanaa sayansi na suluhiso la changamoto za maisha ya.

Teksi ni gari ndogo ambayo abiria wanatumia kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa malipo Kwa kawaida teksi hubeba abiria wachache mara nyingi mmoja hadi wanne na hutoa huduma ya moja kwa moja kulingana na mahitaji ya mteja tofauti na mabasi au matatu ambayo yana njia maalum na vituo vya kudumu teksi huenda popote Anapotaka mteja mradi tu ni ndani ya eneo linaloruhusiwa Neno teksi linatokana na neno la kiingereza taksi ambalo asili yake ni kifupi cha taximeter xcab. Hii inahusiana na kifaa kinachoitwa taximeter Kinachopima umbali au mda wa usafiri ili kuhesabu nauli inayopaswa kulipwa katikati ya miji mikubwa kama Nairobi, teksi ni njiya maarufu ya usafiri hasa kwa watu wanaohitaji usafiri wa haraka, salama au ya faragha. Kuna aina mbalimbali ya teksi, zipo teksi za kawaida zinazopatikana barabarani au kwenye. Vituo maalum vya teksi, pia kuna teksi za mtandaoni, zinazopatikana kupitia programu za simu kama Uber na Bolt. Ambazo zimeleta mapinduzi makubwa katika sekta ya usafiri kupitia programu hizi. Mteja anaweza kuomba usafiri, kuona gharama kabla ya kuanza safari na hata kumkadiria dereva baada ya safari. Faida ya teksi ni nyingi kwanza ni rahisi na ya haraka hasa pale mtu anapochelewa au ana mizigo mizito pili inatoa faragha na utulivu zaidi kuliko usafiri wa umma tatu inapatikana saa ishirini na nne katika maeneo mengi ya miji Hata hivyo teksi inaweza kuwa ghali zaidi ikilinganishwa na usafiri wa umma kama matatu au basi kwa ujumla texa ni huduma muhimu katika jamii ya kisasa kwa sababu huraishisha usafiri wa watu huunda ajira kwa madereva na huchangia katika ukuwaji wa uchumi wa miji.

Manager ni mtu anaisimamia kuongoza au kuratibu shughuli katika shirika kampuni taasisi au idara fulani ili kuhakikisha malengo yaliyowekwa yanaafikiwa kufanisi na kwa wakati unaofaa Neno meneja limetokana na neno la kiingereza manager likimanisha kiongozi ya kiutendaji Anayehusika na kupanga kuongoza na kuthibiti rasilimali za shirika Kimsingi meneja ni kiungo muhimu katika uongozi wajuu na wafanyi kazi wakawaida Yeye hupokea maelezo au sera kutoka kwa wakuru genzi au wamiliki wa shiriki Kisha huzitelekeza kwa kushirikiana na timu yake kwa mfano katika kampuni kubwa kama Safaricom iliyoko Nairobi kuna meneja wa idara mbalimbali kama vile meneja wa masoko, meneja wa raslimali watu, meneja wa feather na meneja wa teknolojia. Kila mmoja anajukumu la kuhakikisha idara yake inafanya kazi kwa ufanisi na ili kampuni ifikie malengo yake ya kibiashara. Majukumu ya meneja ni mingi na muhimu kwanza kupanga meneja huandaa mikakati na mipango ya kazi kueka malengo na kubainisha njia za kuyaafikia pili. Kuandaa hupanga rasilimali kwa watu, feather, mda na vifaa ili kazi ifanyike kwa mpango mzuri. Tatu, huongoza, huhamasisha na kuelekeza. Wafanyi kazi ili wafanye kazi kwa bidi na kwa ushirikiano nne kuthibiti. Hufuatilia maendeleo ya kazi na kuhakikisha kuwa malengo yanaafikiwa. Akigunduwa tatizo kuchukua hatua za kurekebisha. Ilikuwa meneja mzuri mtu anahitaji sifa na ujuzi mbali mbali kwanza lazima awe na uwezo wa mawasiliano mazuri ili aweze kueleza maelezo kwa uwazi na kusikiliza maoni ya wengine pili awe na uongozi imara, yaani awe mfano mzuri kwa wengine tatu. Awe na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi hata katika mazingira magumu. Awe na uwadilifu na uwajibikaji kwa sababu anongoza watu na kusimamia mali za shirika. Kuna aina tofauti za meneja, kuna meneja wajuu. Kama mkurugenzi mtendaji anaisimamia shirika lote, kuna meneja wakati, anayeisimamia idara fulani na kuna meneja wangazi ya chini, anayeisimamia wafanyikazi wamoja kwa moja katika shughuli za kila siku. Katika shule kwa mfano mkuu wa shule anaweza kuchukuliwa kama manager kwa sababu anasimamia walimu wanafunzi na rasimali za shule ilikuwa kikisha malengo ya elimu ya nafanikiwa hata hivyo. Kazi ya manager inachanga moto zake anaweza kukutana na migogoro kati ya wafanyikazi upungufu wa rasili mali shinikizo la kufikia malengo na mabadiliko ya teknolojia kwa mfano katika zama za kidigitali mamanager wanalazimika kujifunza kuzoea mifumo mipya teknolojia na mashirika yao ya endele kuwa na ushindani Faida ya kuwa meneja ni pamoja na heshima, kipato kizuri na nafasi ya kushawishi maamuzi makubwa. Pia, meneja hupata nafasi ya kukuza ujuzi wake wa uongozi na usimamizi hata hivyo. Nafasi hiyo huambatana na jukumu kubwa na uwajibikaji. Kwani mafanikio au kushindwa kwa shirika maranyingi huhusishwa na uongozi wake. Kwa jumla, meneja ni mhimili muhimu katika maendeleo ya shirika na taasisi lolote bila meneja mzuri, hata rasili mali nyingi haziwezi kutumika ipasavyo Meneja bora ni yule anayejali watu wake Anayeongoza kwa mfano na anayejitahidi kuhakihisha malengo ya naafikiwa kwanjia ya haki na ufanisi.

Polepole ni neno la kiswahili lilinalo maanisha kufanya jambo kwa mwendo wa taratibu bila haraka, kwa utulivu, na kwa makini. Ni kinyume cha haraka. Neno hili hutumika sana katika mazungumzo ya kila siku kueleza mwendo wa mtu, mnyama, chombo cha usafiri, au hata mchakato wa jambo fulani unaoendelea taratibu. Kwanza kabisa, katika maana ya kimwili, polepole hutumika kueleza mwendo wa kitu. Kwa mfano, mtu anapotembea polepole, anachukua hatua ndogo na za utulivu bila kukimbia. Gari linaweza kuendeshwa polepole, hasa katika maeneo ya shule au hospitali, ili kuepuka ajali. Katika jiji kama Nairobi, mara nyigi magari hulazimika kusonga polepole kutokana na msongamano wa magari barabarani. Lakini polepole sio tu kuhusu mwendo wa mwili, linaweza pia kumaanisha mchakato wa maisha na maendeleo. Kwa mfano, mwanafunzi anaweza kuelewa somo polepole anapohitaji muda zaidi wa kufahamu zana fulani. Hii inamaanisha huwa hawezi kufaulu bali ana mtindo ana mtindo wake wa kujifunza unaohitaji subira. Vivyo hivyo maendeleo ya kiuchumi katika taifa linaweza kuja polepole kutokana na changamoto mbalimbali kama ukosefu wa rasilimali na miundombinu kijamii na kitamaduni, neno polepole linamana pana zaidi katika baadhi ya jamii za Afrika mashariki. Kuna mtazamo unaohimiza kufanya mambo kwa utulivu na bila pressure kubwa hata kuna msemo maarufu unaosema 'haraka haraka haina baraka' ukimaanisha kuwa, kufanya mambo polepole kwa pupa husababisha makosa. Kauli kama hii iliwahi kusisitizwa na viongozi mbalimbali Akiwemo Julius Nyerere wa Tanzania aliyekua akihimiza uvumilivu na mipango ya muda mrefu katika maendeleo taifa la Tanzania. Katika afya, kufanya mambo polepole wakati mwingine ni muhimu Kwa mfano, mtu anapopona kutokana na ugonjwa na majeraha, daktari anaweza kumshauri aanze mazoezi polepole ili mwili uzoe tena hali ya kawaida. Katika michezo pia, wanariadha huanza mazoezi kwa mwendo wa polepole kabla ya kuongeza kasi ili kuepuka majeraha. Hata hivyo, kufanya mambo polepole kunaweza kuwa na hasara iwapo kutakuwa na uzembe au kucheleweshwa kwa mambo muhimu. Kwa mfano, katika mazingira ya kazi, mfanyikazi anayefanya kazi polepole kupita kiasi, anaweza kushindwa kutimiza malengo kwa wakati. Vilevile, maamuzi yanayochukuliwa polepole sana yanaweza kusababisha kupoteza fursa muhimu. Kwa upande mwingine, faida ya kufanya mambo polepole ni pamoja na kupunguza makosa, kuongeza umakini, na kuhakikisha ubora wa kazi. Mfano mzuri ni fundi seremala anayechonga samani kwa ustadi, akifanya kazi polepole na kwa umakini, matokeo huwa bora zaidi kuliko kufanya haraka bila kuzingatia ubora. Kwa ujumla, polepole ni neno linilofundisha umuhimu wa subira, umakini, na utulivu katika maisha. Si kila jambo linahitaji kukimbizwa, mengine yanahitaji muda ili yakue na kuzaa matunda bora. Hivyo hekima iko katika kujua ni lini tufanye mambo polepole na lini tuharakishe, kulingana na hali na mazingira.

Kulia ni neno la kiswahili lenye maana zaidi ya moja kuligana na muktadha linapotumika. Kwa kawaida, linaweza kumaanisha tendo la kutuo machozi kutokana na hisia kali kama maumivu, huzuni au hata furaha. Pia linaweza kumaanisha mwelekeo wa upande wa kulia, yaani kinyume cha kushoto. Hivyo, ili kuwelewa vizuri neno kulia ni muhimu kuzingati linatumika katika hali ipi. Kwanza, tuchunguze maana ya kulia kama tendo la kutoa chozi kulia ni njia ya asili ya binadamu ya kuonyesha hisia mtoto mchanga hulia anapokuwa na njaa maumivu au anapohitaji uangalizi. Kwa watu wazima, kulia kunaweza kusababishwa na huzuni, mshtuko, maumivu ya mwili au hisia wakati mwingine mtu anaweza kulia kwa furaha kwa mfano wanapopata habari njema au kufanikiwa baada ya kupitia changamoto nyingi. Kisaikoloji ya kulia kuna faida yake, wataalamu wa saikoloji wanaweza kuwa, wanaeleza kuwa kulia, kunasaidia kupunguza msongo wa mawazo kuleta nafuu ya hisia, mtu anapolia mara nyingi, huhisi afueni baada ya hapo, hii inaonesha kuwa kulia si ishara ya udhaifu, bali ni sehemu ya kawadi ya maisha ya binadamu. Katika jamii nyingi za kiafrika, wakati wa misiba, watu huruhusiwa hata kuhimizwa kulia ili kuonyesha maombolezo na mshikamano. Katika fasihi ya kiswahili, neno kulia limetumika sana kueleza huzuni au mateso ya wahusika kwa mfano katika riwaya ya siku njema iliyoandikwa na ken walibora. Wahusika hukumbana na changamoto zinazoweza kuwafanya walie kutokana na huzuni au mateso hii inaonesha jinsi kulia Kunavyoweza kuwa ishara ya maumivu ya ndani pili kulia kunaweza kumaanisha upande wa kulia Hii ina aidhana ya mwelekeo kwa mfano mtu anaweza kuambiwa geuka kulia akimaanisha geuka upande wa mkono wa kulia katika barabara za Kenya magari huendeshwa upande wa kushoto wa barabara na dereva huketi upande wa kulia wa gari. Hapa neno kulia. Huhusiana na mwelekeo au nafasi katika siasa. Neno kulia linaweza kuwa na maana ya kiitikadi kimaanisha mrengo wa kulia. Ambao mara nyingi huhusishwa na sera za kihafidhina na kuhimiza soko huria. Hata hivo maana hii hutegemea zaidi muktadha wa kisiasa na nchi husika. Kwa ujumla neno kulia ni neno lenye maana pana na hutegemea muktadha linaweza kueleza hisza za ndani zinaonyesha kuwa machozi au mwelekeo wa upande fulani ni muhimu kuelewa sentensi nzima ili kujua maana iliyokusuhudiwa. Hivo kulia ni neno linaloguza hisia mwelekeo na hata mtazamo ya kijamii ya kisiasa kulingana na matumizi yake katika sentensi.

Mboga ni ninaulakiswa hili ninalorejelea aina ya viakula vinavotokana na mimea hasama jani matunda ya mimea mzizi au mashina laini yanayoliwa kama sihimu ya mlo. Mboga ni sihimu muhimu sana yalisha ya binadamu kwa sababu zina virutubisho muhimu vinavosaidia mwili kukua kujenga kinga na kuimarisha afya kwa jumla. Kwanza, mboga zinaweza kugawanya katika makundi mbali mbali, kuna mboga za majani kama skumawiki, mchicha na managu, kuna mboga za matunda kama vile nyanya, pilipili na bilinganya. Pia, kuna mboga za mzizi kama vile karoti na viazi, kila kundi linavirutubisho vekipeke kama vitamini, madini, nyuzi-nyuzi na majikwa wingi. Katika mlo wa kila siku njini Kenya, mboga ni chakula chakawaida sana kwa mfano. Katika jijila Nairobi menu ya jijini, familia nyingi hupika ugali na mboga kama chakula kipuu. Mboga husaidia kusawazi shalishe kwa sababu zina vitamini kama A, cha na K, pamoja na madini kama chuma na kalsiamu. Vitamini hizi huimarisha macho, ngozi mifupa na mfumo wa kinga. Faida ya kula mboga ni nyingi kwanza mboga husaidia mmenyenyo wa chakula kwa sababu zinanyuzinyuzi nyingi. Pili husaidia kupunguza hatari ya magonjwa kama shinikizo la damu, kisukari na magonjwa ya moyo. Tatu mboga huchangia kudumisha uzito wa mwili kwa sababu zina kalori chache lakini hushibisha. Wata alamu afya duniani wakiwemo wale wa World Health Organization upendekeza watu kula mboga kila siku ili kudumisha afya bora mboga piaze na uhimu wakiuchumi Wakulima wengi njini Kenya na Afrika mashariki kujumla hulima mboga kwa ajili ya kujipatia kipato Masoko ya mboga upatika na mijini na bijijini na biyashara hii wapa ajira watu wenge kama wakulima, wauzaji na wasafirishaji. Atahivo, unachangamoto zinazo husiana na mboga. Moja ni matumizi ya kemikali shambani ambazo zinaweza kuwana mazara. Afia yuapo hazitatumika kwa usahihi. Pia mboga huharibika haraka ikiwa hazitatifazi wa vizuri. Ndiyo mana ni muhimu kuziosha vizuri kabla ya kupika au kula na kuhizifadhi katika sehemu safi na baridi. Kwa jumla, mboga ni chakula chenye zamani kubwa ya kiafya kijamii na kiuchumi ni chanzo muhimu chavirutubisho vina vyohitajika na mwili wa binadamu kila siku. Kula mboga kwa wingi na kwa aina tofauti ninjia mbora ya kuhakikisha lishebora ya maisha na inyiafya.

Asante ni neno la kiswahili li nalotumika kuonyesha shukrani au dhamani ya jambo alilokufanya mtu mwingine. Ni moja ya maneno ya msingi katika mawasiliano ya heshima na ustaarabu. Katika jamii nyingi zinazotumia kiswahili. Unaposema Asante unenesha kuwa unatambua wema, msaada au huduma uliopewa. Kwa mfano mwanafunzi anaweza kumwambia mwalimu Asante bada kufundisha somo vizuri. Vivo hivo mteja humwambia muzaji Asante bada kuhudumiwa. Neno hili hujenga ohusia no mzuri katika ya watu na kuimarisha mshikamando katika jamii. Pia kuna miundo mingine ya neno hili kama vile Asante sana kuhonyesha shukra ni kubwa zaidi. Asante ni kutumia kwa shukuru watu wengi na shukuru mana ya Kenya. Karibu sana na Asante. Katika utamaduni wa kia Afrika, Hassan chini Kenya na Tanzania utumia neno Asante ni ishara ya malizi mema na hishima. Watoto kufundishwa tangu wakia wadogo kusema Asante wanapopewa kitu au kusaidiwa. Kwa kisikolojia ya kijamii, kutuwa shukrani huleta hisi ya chanya, kufanya watu wajisikia kuthaminiwa na kuhamasisha, kuendelea kufanya mema. Hata tafiti nyingi zinaonyesha kuwa watu wanaozoa ya kushukuru, wanaforaha na amani ya moyo zaidi. Kwa hiyo, asante si neno tu la kawaida, bali ni daraja la upendo, heshima na utamini katia watu.

Huu ni rangi inayopatikana kati ya rangi ya samawati na ya samahani katika upanozi wa rangi ya zamwanga ni moja ya rangi kuu za msingi katika sayansi ya rangi pamoja na nyekundu na njano kwa kiingereza blu huitwa blue rangi blue inaonekana mara nyingi katika asili na katika maisha ya kila siku na inaashiria hali ya utulivu kina na wakati mwingine huzuni au faraja kwanza rangi ya blue ni sehemu ya asili ya dunia. Anga ni blue siku nyingi za jua kutokana na mionzi ya muanga na wa jua kueneza na kuzamisha hewa. Mchakato unaojulikana kama relay scattering. Bahari na mito pia mara nyingi huonekana zenye rangi ya blue hasa pale maji yakiwa safi na yanapochanganyikana na anga hii usaidia wanasayansi na wakalimani wa hewa na hali ya hewa na maji Pili, blue ni rangi yenye maana ya kihisia na kisaikolojia. Katika tamaduni nyingi duniani, blue huashiria utulivu, amani, ujasiri na uaminifu. Watu wanaweza kutumia mavazi ya blue kueleza udhabiti na heshima. Pia, katika sanaa na muundo, blue hutumika kuonyesha hali ya utulivu, kutuliza hisia au hata kutoa hisia za kina na mbali. Methali kama vile anga la blue linaonesha utulivu, utumika kueleza amani upendo na utulivu wa mazingira, either blue inamaana katika kitamaduni na kisasa, katika baadhi ya nchi, angi huu utumika kuwakilisha chama fulani au mtazamo fulani wa kihisia, pia katika michezo ya biashara, blue hutumika kuashiria uaminifu heshima na ubore. Kampuni kumwa duniani kama IBM na Facebook hutumia rangi ya blue katika alama zao za kibia kwa sababu inaashiria uaminifu na kitaalamu. Kimsingi, blue ni rangi inayotumika pia katika mawasiliano ya kila siku kwa mfano. Vitu vya shule kama kalamu, daftari na ubao vinaweza kuwa na rangi ya blue ili kuvutia macho na kutoa hisia ya utulivu vile vile rangi ya blue katika taa za trafiki mara nyingi huashiria hali ya kimsingi ya amani katika baadhi ya mifumo ya ishara ata hivyo inaweza pia kuashiria huzuni na upueke methali au methali za kiswaili mara nyingi hutumia blue kama ishara hisia za ndani zisizo na furaha mfano alilia kwa macho ya blue Ikimaanisha kuwa ulilia kwa huzuni na majonzi Hivo blue inamaana mbili enye furaha na enye huzuni kulingana na muktadha Kwa ujumla blue ni rangi yenye umuhimu mkubwa kiafya, kiesia, kijamii na kiasili inaonekana katika anga, maji, mavazi, sanaa na kibiashara inachangia utulivu amani na urembo huku pia Ikitumika kuonyesha hisia au hali fulani yenye rangi ya kina yenye mvuto mkubwa katika maisha ya kila siku na tamaduni za binadamu.

Mguu ni sehemu ya chini ya mwili wa binadamu au wanyama inayotumika kusogea, kudumisha uwiano na kubeba uzito wa mwili. Ni kimoja kati ya viungo vinavyohimili mwendo wa mwili na ni muhimu sana katika maisha ya kila siku kwa kiingereza mguu huwitwa leg. Lakini kwa kiswahili nina mguu linahusisha mwili wote chini ya kitovu. Kwanza mguu unajumuisha sehemu nyingi zinazofanya kazi kwa pomoja sehemu kuu ya mguu ni pafu ya mguu. Hii femur ni tibia fibula mguu mzima na vidole misuli, mishipa, viungo na ngozi. Misuli ya mguu inaruhusu kukimbia, kutembea, kuruka, kusogea upande mmoja na ua mwingine kudumisha. Uwiano mishipa na viungo hufanywa mguu uwe imara na unaweza kubeba uzito wa mwili wa binadamu. Mguu unachukua jukumumuhimu katika msongamano wa mwili na usawa bila mguu mtu hawezi kusogea kwa uhuru. Mguu pia husaidia katika mchezo na shughuli za kila siku kama kukimbia kuruka mchezo kushika mizigo au hata kufanya kazi za nyumbani.